Kile kitu ambacho mimi hufanya ili kuweza kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao ni kuweka nenosiri ambalo linanguvu. Hii huwakikisha kuwa hakuna mtu yeyote ambaye ataingia katika akaunti yangu. Kitu cha pili ambacho mimi hufanya huwa na hakikisha kuwa kile kitu ambacho naeka katika mtandao ni kile kitu ambacho hakita kuwa na madhara kwangu au mtu yeyote.

Harufu ambayo naipenda ni harufu ya marashi fulani ambayo mimi hununua kutoka kwenye duka. Naipenda harufu hii kwasababu hunukia vizuri zaidi kuliko kitu chingine ambacho mimi nakijua. Mimi hutumia marashi yangu baada ya kuoga asubuhi na vile vile jioni. Naipenda harufu hii kwasababu huwa naona ni harufu ya mmea fulani. Kwa hiyo inamaana kuwa marashi haya hutengenezwa kutokana na mmea huo.

Kile kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ule mtagusano mzuri kati ya wafanyikazi na vile vile naeza sema ule ushirikiano kati ya wafanyikazi. Naamini kuwa huu ushirikiano na mtagusano huleta ule umoja na furaha kati ya wafanyikazi. Yaani wakati wanafanya kazi, wakitagusana naamini kuwa kuna furaha ya aina flani.

Chakula ambacho napenda kushiriki kukila ni ugali, skuma, kwa nyama. Chakula hiki kina ladha nzuri sana ambayo inafurahisha. Mara ya kwanza nilipo kila chakula hiki ni wakati mama alitupikia wakati wa likizo kilikuwa ni chakula cha chamcha. Na yule mtu ambae alinieleza kuhusu chakula hiki bila shaka ni mama. Mara ya mwisho wa kula chakula hiki ilikuwa ni jana.

Mimi hupiga picha kila siku. Ninapotoka kwangu asubuhi, mimi huwa nimevaa vizuri. Kwa hivyo nahakikisha kuwa nimepiga picha. Nikiwa kazini, vile vile, mimi hupiga picha. Nikienda kwenye mikahawa ili kupiga burudani pamoja na wenzangu. Mimi wakisha kuwa, nimepiga picha. Vile vile nikienda kuogelea ama tukienda kukwea milima, mimi hupiga picha. Naamini kuwa picha hizi hutusaidia kuweka kumbu kumbu ya vile vitu vizuri ambavyo tunafanya pamoja mimi peke yangu pamoja na rafiki zangu.

Mimi napenda kwenda madukani sana wakati au siku za wikiendi maranyingi mimi huenda madukani wikiendi baada ya kula chakula changu cha chamcha naamini kuwa kwenda dukani wikiendi inanisaidia kuwa na muda wa kutosha kuweza kuangalia bidhaa vizuri kuzikagua na kuweza kulinganisha bei.

Mimi nimewai kufuga mnyama na bado namfuga mnyama. Mnyama ambaye namfuga ni mbwa. Nampenda sana mbwa wangu na hata nimempa jina amani. Naamini kuwa mbwa ana umuhimu sana kwangu. Kitu cha kwanza mbwa hunipa usalama hapa nyumbani. Cha pili wakati mwingine ambako sina raha mimi ucheza na mbwa wangu na kueza kujipa furaha na burudani.

Kile kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni wale watu ambao naishi nao. Watu ambao wana furaha na vile vile wana ushirikiano. Wakati mwingi tukiwa na shuguli pale kwenye mtaa. Sisi hushirikiana kwa umoja ili kuweza kuifanya shuguli hiyo. Na watu hawa wamefanya kumekuwa na maendeleo sana katika mtaa wangu.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole na upenda mfumo huu wa vidole na nashukuru yule mtu ambaye alikuja na huu mfumo wa vidole na amini kuwa mfumo huu huweka usalama tosha kwa simu yangu kwa mfano katika mitandao na vile vile katika kaunti zangu za pesa.

Mwandishi wa vitabu ambaye, bado na mpenda, lakini ni marehemu, anaitwa Ken Walibora. Mwandishi huyu ameandika vitabu vingi sana vya hadithi. Nampenda mwandishi huyu kwa sababu ya ugwiji wake katika lugha ya kiswahili. Hadithi zake zina ubunifu wa kutosha na naezasema kuwa wakatimwingi zina niacha katika ile hali ya taharuki.

Mimi ninapenda sana kuzungumza kuhusu siasa na si za nchi yangu pekee yake, vile vile za nchi zingine. Napenda kuzungumzia siasa kwa sababu naamini kuwa hiyo ni njia moja wapo ya kuwa mtu mzalendo. Siasa zinanisaidia sana kuweza kufikiria kuhusu nchi yangu na nchi zingine.

Timu ambayo naipenda ya mpira wa mguu ni asenali. Nilianza kuipenda timu hii mwaka uliopita. Na mchezo ambao ulinishangaza sana ni mchezo wa mwaka uliopita. Yule mchezaji ambaye nampenda katika timu hiyo ni David Raya. Nahisi vizuri sana timu hii inaposhinda.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupika ama vile vile kuangalia televisheni na kusoma vitabu vya hadithi. Hasa, mimi husoma vitabu vya hadithi. Naamini kuwa vitabu vya hadithi, hutuliza mawazo yangu, hunipeleka katika ule ulimwengu wa hadithi na kunitofautisha sana na ulimwengu hai. Kwa hivo, napenda sana kuvisoma vitabu wakati wa mapumziko.

Mimi napenda mahali pa kimya na wakati mwingine, mimi hupenda mahali pa kelele. Nikiwa nyumbani kwangu, mimi napenda sana kimya. Kwa sababu wakati mwingi, mimi naangalia televisheni kwa sauti ya chini au nasoma vitabu vya hadithi. Mahali pa kelele ambapo napapenda ni mikahawani wakati nimeandamana na rafiki zangu ili kuweza kupata burudani.

Tabia ya watu ambayo inachukiza ni tabia kutupa uchafu ovyo ovyo. Naichukia tabia hii sana. Kwa sababu ni kitu ambacho kinachangia uchafuzi wa mazingira. Wakati mwingine kutupa uchafu ovyo ovyo inachangia magonjwa mbali mbali. Kwa upande mwingine kutupa uchafu ovyo ovyo inafanya mazingira yetu yawe na mwonekano ambao si wa kufurahisha hata kidogo.

Mimi hutoa sadaka na wakati mwingine mimi hutoa michango. Nikienda kanisani kila siku juma nne kwa kwa wiki na vile vile juma pili, mimi wakikisha kuwa nimetoa sadaka kwa sababu na shukuru yule ambaye ametuhubiria. Wakati mwingine kama tunashugli za kanisani, mimi hutoa michango ilikuweza kusaidia.

Mimi napenda sana kupiga chombo cha muziki. Wakati mwingi nikienda pale kanisani Mimi hujifunza vyombo vingi vya muziki. Naamini kuwa mimi hupata burudani fulani na vile vile hunipa ubunifu wa aina fulani Kwa upande mwingine huwa naamini kuwa inanituliza mawazo.

Mimi huhifadhi data yangu kwenye kipakatalishi au wakati mwingine kwenye simu. Naamini kuwa nikitumia neno siri ilikuweza kuifadhi data yangu. Hakuna yule mtu ambaye anaweza ipata. Kwa hivyo naamini kuwa nikieka data katika simu yangu ama kipakatalishi inausalama wake.

Majira ambayo naweza kushiriki na nayapenda ni ya kiangazi. Kile kitu ambacho kilinifanya kupenda majira haya. Ni ile hali ya kutoka nje na rafiki zangu ili kuenda kujituliza. Shughuli ambazo huwa nafanya wakati wa kiangazi ni kama kuenda pale baharini kupunga hewa ama wakati mwingine naenda mikahawani naweza kuogelea. Nahisi vizuri sana kuhusu hali ya hewa wakati wa majira haya.

Mimi hutumia mda wangu wa bure kufanya vitu vingi. Kwa mfano, mimi napenda kupika. Na nimependa kupika tangu utotoni. Wakati mwingi, wakati wa mapumziko, mimi ufika pale jikoni. Na jaribu zile recipe mpya ambazo zimetokea. Wakati mwingine, mimi husoma vitabu vya hadithi ili kuwa gwiji wa kiswaili kukua bunifu. Na vile vile kuwa katika ule ulimuengu wa hadithi.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya nyingi. Ya kwanza, mimi husherekea pamoja na familia yangu, yani ndugu zangu, dada na vile vile wazazi. Wakati mwingine, mimi hutoka nje kuenda kule kwenye mikahawa ilikuweza kusherekea. Na mimi kuwa, rafiki zangu hunipa burudani ya aina fulani. Na vile vile familia haibaki nyuma huwa inanipa furaha.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda ni disemba naupenda mwezi huu sana kwa sababu mimi hupata likizo yangu ya kutosha kutoka kazini naweza sema kuwa mwezi huu unasherehe nyingi sana ambazo mimi huweza kuhudhuria pamoja na rafiki zangu. Vile vile na upenda mwezi huu kwa sababu mimi hupata muda wa kutosha ili kuweza kukaa na wazazi wangu.

Kile kitu ambacho napenda ni chai, lakini wakati mwingine, mimi hunywa kahawa. Mimi hutayarisha chai yangu kila asubuhi ninapoenda kazini. Napenda chai kwa sababu naamini kuwa huwa inaamsha mwili wangu. Chai vilevile ina maziwa, ambayo naamini kuwa yanasaidia mwili wangu sana. Kwa upande mwingine, mimi hukunywa kahawa baada ya kazini.